Naeza penda kujifunza kiHispania kwa sababu nilugha yenye maneno mazuri na inatumika katika nchi nyingi duniani. Pia inanisaidia kuweza kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti na kupanua fursa za kazi na safari. Napenda pia kujifunza kwa kutumia mbinu za mazoezi, kusikiliza na kuzungumza mara kwa mara Badala ya kusoma nadharia tu ili kukumbuka maneno na misemo vizuri zaidi.

Mimi napenda kutumia programu zinazonisaidia kujifunza kuwasiliana na kupanga mda Kwa kawaida napitia mitandao ya kijamii kama whatsapp na linkedin kuwasiliana na watu na kupata habari Pia napenda kutumia programu za elimu na mafunzo mtandaoni kama vile video tutorials au apps za kujifunza ujuzi mpya.

Mimi napanga wiki yangu ya kazi kwa uwekaji wa ratiba wazi na kupanga kipaumbele cha kazi Kila siku ninaweka orodha ya kazi muhimu zaidi za kufanya kwanza kisha kazi za pili na zile zisizo za dharura Napenda pia kuweka muda wa mapumziko na kufanya mazoezi kidogo ili akili na mwili vipate nguvu.

Ningekushauri mtu mwingine kuwa na subira, kujitahidi kila siku na kushirikiana na wengine kwa heshima. Pia ningesema jifunze kuzingatia ratiba na kupanga kipaumbele cha kazi. Kwani hiyo husaidia kufanikisha malengo bila msongo wa mawazo.

Mimi hufanya mambo kadhaa kuhakikisha afya yangu inabaki nzuri Kwanza napanga lishe bora kwa kukula vyakula venye virubotisho na kuepuka lishe isio na faida Pia nafanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea, kukimbia, au kufanya mazoezi ya mwili nyumbani.

Mimi huenda maali pa ibada mara moja au mara mbili kwa wiki kulingana na ratiba yangu na hafla za kidini Napenda pia kushiriki ibanda za familia au za jumuia Kwani kunanisaidia kuimarisha imani yangu kupata faraja ya kiroho na kujenga uhusiano na wengine.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kufanya sherehe ndogo na familia au marafiki wa karibu. Kwa kawaida tunapanga chakula kitamu, kucheka pamoja na kushiriki zawadi ndogo. Pia napenda kutumia siku hiyo kutafakari mwaka uliopita. Kupanga malengo mapya na kushukuru kwa kila kitu kizuri kilichotokea.

Ndiyo nimewai kuenda maonyesho ya sanaa, hasa yale yanahusiana na sanaa za kisasa, kama vile mchoro na kazi za kiutamaduni. Napenda kuenda maunyesho haya kwa sababu ya nanipa motisha, kunifundisha mambo mapya kuhusu ubunifu na kunisaidia kufahamu mitazamu tofauti ya wasaani.

Mimi hufanya kazi na timu ya mbali kwa mawasiliano ya wazi na ratiba iliopangwa vizuri Kwanza tunatumia programu za mkondoni kama zoom au whatsapp kushirikiana na kuzungumza mara kwa mara Pia kila mtu ana majukumu yake wazi na tunapanga tarehe za kukamilisha kazi na kufatilia maendeleo.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni, kwa sababu ni rahisi haraka na hupatikana kwa wakati halisi. Kupitia mtandao naweza pia kusoma aina mbalimbali za habari kutoka sehemu tofauti duniani na kupata mitazamo mipya. Ingawa kusoma gazeti pia kuna mvuto wake. Mimi napendelea mtandaoni kwa sababu unaongeza ufaumu wangu kwa haraka na kwa urahisi.